Napenda kuenda madukani asubuhi mapema. Kuna utulivu fulani kabla kelele hazijaanza wauzaji wakiwa bado wanapangilia bidhaa na hewa ikiwa safi. Unatembea bila haraka, unachagua kile unachohitaji kwa umakini na unaondoka mapema ukiwa na amani. Inanifanya nahisi kama nimeanza siku kwa mpangilio mzuri bila presha.

Nimewahi kufanya kazi na timu ya mbali na nilijifunza mengi hapo. Kitu muhimu kulikuwa na mawasiliano kuhakikisha kila mtu anaelewa anachofanya. Hata kama tuko maeneo tofauti, kulikuwa na nyakati tunacheka kupitia simu, tukishirikiana mawazo kana kwamba tuko chumba kimoja.

Rafiki wangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni. Enzi zile ambapo maisha yalikuwa rahisi kidogo na ndoto zilikua kubwa. Tulianza kwa mazungumzo ya kawaida tu. Halafu taratibu tukajikuta tunashirikiana kila kitu. Kusoma pamoja, kucheka hadi machozi, hata kukaa kimya bila presha. Kitu kinacho mfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake na namna anavyo ni kubali nilivyo. Kuhusu yeye ningesema ni mtu anayekumbusha thamani yake ya kuwa na mtu wako hasaa dunia inapokuwa nzito.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Hasa kwa sababu ya hisia unayopata unapofika juu. Njiani kuna uchovu, pumzi zinakatika kidogo lakini pia kuna mazungumzo na vicheko vinavyo kupa nguvu. Alafu ukisimama juu ukiangalia mbali unahisi kama mawazo yote yamekaa sawa. Inanikumbusha kwamba hatua ndogo ndogo zinavumiliwa zinaweza kukupeleka mbali sana.

Kwa kawaida, siendi hospitali mara nyingi sana, labda mara moja au mbili kwa mwaka. Mara nyingi ni kwa uchunguzi wa kawaida tu kuhakikisha mwili uko sawa. Naamini kujitunza mapema kusikiliza mwili wako kunanisaidia kuepuka mambo makubwa. Unajua kama kukagua gari kabla halijaharibika njiani.

Ninapenda kuwa mahali penye utulivu na hewa safi, mahali ambapo mawazo ya napumua. Inaweza kuwa karibu na maji, hausehemu yenye miti na kivuli, ambako kelele za dunia zinapungua kidogo. Kuna isia ya kujikusanya upia ukiwa mahali kama hapo, kama vile moyo unapata nafasi ya kusema pole pole bila kukimbizwa.

Nikiitaji kustarehe, napenda kujitenga kidogo na kelele. Huwa nasikiliza muziki laini hau nikukaa kimia nikitazama mazingira hata kama ni dirishani. Wakati mwingine nasoma hau unacheza na mawazo yangu mwenyewe, bila shinikizo lolote. Nikatika nyakati hizo ndipo nahisi mwili na akili vinarudi mahali pamoja, utaratibu kabisa.

Ndiyo napenda kula popcorn hasa zikiwa bado moto. Kuna ile sauti ndogo unapozitafuna na harufu yake tu inanifanya utapasamo. Mara nyingi hunikumbusha nyakati za kutazama filamu jioni. Mkiwa mmetulia bila haraka ya kuenda popote. Ni kitu rahisi sana lakini kina uwezo wa kubadilisha hali ya moyo na kukufanya ujisikie huru kidogo.

Kwa kawaida, nafanya marafiki wapya kupitia mazungumzo ya kawaida tu. Inaweza kuwa kazini kwenye shughuli za jamii, au hata kwenye foleni, nikianza na salamu rahisi. Nimegundua kuwa kusikiliza kwa thati kunafungua milango mingi kuliko kujaribu kuonekana wa kuvutia. Urafiki huanza pale unapompa mtu nafasi ya kuwa yeye mwenyewe na wewe pia ukawa huru kuwa na wewe.

Kawaida, sipigi picha mara nyingi, labda mara chache tu kwa mwaka. Napenda kuchukua muda kuzingatia ni picha gani kweli inanikumbusha kitu cha dhamani, kama kumbukumbu nzuri au tukio la furaha. Kwa sababu kwa maana fulani, kila picha ni hadithi, si tu rangi na muhundo. Na napenda kuwakikisha hadithi hizo zinabaki kuwa za furaha si mzigo.

Ndiyo, napenda hasali sana. Kuna latha yake hasili ile tamu isiopiga kelele. Inayo nifanya ni hisi kama narudi kwenye vitu ya msingi. Mara nyingi uikumbuka hasubui ni kichanganya na chai au ni ikila kipande kidogo tu pole pole. Asali unikumbusha uvumilivu wa asili, kitu kinacho chukua muda kutengenezwa, lakini mwisho wake kinathamani kubwa sana.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Hasaa zile nyepesi ambazo zinakulinda jua na au mvua kidogo. Zinanipa hisia za kustahimili hali ya hewa. Lakini pia hufanya nijisikie nimeratibu kidogo kama kuwa na kitu kinachokuunganisha na siku yangu. Mara nyingini pia hupokeza vicheko au kuanza mazungumzo na watu bila kutarajia. Kofia ndogo lakini ina matokeo makubwa kwa siku.

Kilo siku napendelea kutumia simu yangu na komputa ndogo. Simu inanisaidia kushirikiana na watu, kupanga muda na kupata habari haraka. Huku kombiuta ikitumiwa kwa kazi kina zaidi kama maandiko hau utafiti. Kwa kweli, hizi zana ndogo zinanifanya nife moyo wa kupata, kushirikiana na kupanga mambo bila kukasirika. Kama kuwa na mkono msaidizi kila wakati.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda kwa utulivu, ni kijikusanya na familia au marafiki. Tunaweza kupika pamoja, kuzungumza na kuzunguka kwa jirani, au hata kukaa tu kimya, tukisoma au kusikiliza muziki. Lakini na pia napenda kuwa pekeyangu kidogo, kuandika mawazo yangu au kutafakari kuhusu wiki iliyopita.

Ndiyo, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu. Hasaa vitu vidogo kama vitamu au bidhaa za kila siku. Ni rahisi na kunasaidia kuokoa muda. Hasa siku zinazokuwa na shuguli nyingi. Lakini napendelea pia kuchagua kwa makini, kusoma maelezo na kuhakikisha ninafanya maamuzi bora. Sio kununua kwa haraka tu. Kwa namna fulani inanikumbusha kuwa simu inaweza kuwa chombo cha busara ikiwa unatumia vizuri.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video, lakini si kila wakati. Huwa naziona kama njia ya kupumzisha akili baada ya siku ndefu hasa michezo inayofanya ufikirie au kushirikiana na wengine. Wakati mwingine nakumbuka jinsi tulivyo kuwa tukicheza zamani, mkikaa pamoja mkishangilia ushindi mdogo. Ni burudani tu, lakini inaweza kupeleka mbali na mawazo ya kila siku na kwa muda mfupi.

Sipendi kwenda sinema mara nyingi, labda mara moja au mbili kwa mwaka tu. Kwa kweli napenda zaidi sinema iliyokuwa na hadithi nzuri ambayo inakushika kutoka mwanzo hadi mwisho. Kuna furaha ya kushiriki hisia na watu wengine, ukitabasamu na kushtuka pamoja. Ikikufanya usisahau wakati huo.

Kwa kweli, napendelea kufanya zote, lakini kwa hali tofahuti, kusema kuna nipa mawazo mapia, kuna panua akili na kuniruhusu kuishi maisha ya wengine kupitia hadithi au tarifa. Kuandika, kwa upande mwingine ninjia yangu ya kujieleza, kupanga mawazo na kushirikisha isia zangu. Na furaia jinzi kusoma kunavyo nipa neno na kuandika kunavyo badilisha neno ilo kwa sehemu ya moyo wangu.

Michezo ningependa kujaribu ni paragliding. Nimejisikia kufutiwa na wazo la kuruka juu ya mlima, angalia mandari kutoka juu na hisia ya uhuru kamili. Ni kitu cha kutisha kidogo lakini pia kinachovutia. Kama changamoto inayo kuuliza kuwamini guvu zako na kupumua kwa amani. Nadhani siku moja ni tajitahidi kujaribu kuona dunia kutoka mtanzamo tofauti kabisa.

Mara nyingi nitaangalia video kwenye majukwaa kama YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za mafunzo, burudani na hadithi za watu. Napenda pia kuangalia video fupi zinazonipa mwangaza wa haraka. Kwa mapishi au michezo ya akili, ni njia nzuri ya kupumzika kidogo lakini pia kujifunza kitu kipya bila shinikizo. Hata kwenye dakika chache tu za mapumziko.

Kupunguza matumizi ya plastiki napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au vyombo vinavyoweza kutumika tena. Pia ninajaribu kuepuka bidhaa zilizo na vifunganisho vingi ya plastiki na badala yake kuchagua zile za karatasi au chuma. Kwa kweli ni hatua ndogo lakini kila mara ninapojitahidi nahisi ninachangia kidogo katika kulinda mazingira na dunia yetu ya baadae.

Nakumbuka mwalimu wangu wa fasihi shuleni. Alikuwa na njia ya kipekee ya kufundisha. Kila somo likawa hadithi na mara nyingi tukacheka huku tukijifunza. Kitu kilichonifanya nimthamini sana ni jinsi alivyokuwa na subira na kila mwanafunzi akihisi anajisikia. Hadi leo mawazo yake na maneno yake yananibeba kama muongozo mdogo wa maisha.

Jioni napenda kula chakula kinacho kuwa cha nyepesi lakini kina kamilisha kama wali, na mboga au samaki chache. Napenda pia vikundi vidogo vya familia au marafiki kukaa pamoja kugawana chakula huku tukicheka au kuzungumza kuhusu siku yetu. Kwa kweli, siyo tu chakula bali ni kumbu kumbu na hali ya amani inayo kuja pamoja nacho.

Napenda sanaa ya rangi ya michoro ya mijengo ya kale. Hasa ile inayohusisha historia na hadithi za jamii. Inanivuta kwa sababu kila mstari au rangi ina maana na mara nyingi unanileta karibu na hisia za watu waliotangulia. Napenda kusimama kidogo mbele ya kazi nzuri na kujaribu kuelewa hadithi yake. Ni kama mazungumzo ya kimya na msanii.

Asubuhi mara nyingi nakula chapati au uji mdogo pamoja na chai ya moto. Ni mchanganyiko rahisi, lakini unanipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kuanzia siku. Mara nyingine napenda kuongeza matunda kidogo kama ndizi au tikitimaji ili kupata latha na nguvu ya zaidi. Kwa kweli, asubuhi ni wakati wa kupanga mwili na akili kwa pamoja.